Kuna njia mbalimbali ambazo huwa natumia kuwakaribisha wafanyikazi wapya katika shirika ambalo wanafanya kazi. Kwa mfano huwa wakati wanapowasili huwa nawahoji. Ili kuweza kujua mambo machache kuwahusu na pia mahali ambapo wanatoka na viwango vya kazi ambavyo wanaeza fanya.

Mimi huwa napenda kula ugali wala sio wali. Hii ni kwa sababu ugali ni chakula ambacho huwa kina ongeza nguvu mwilini na mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mazoezi wakati ninapo toka kazini na huwa nahitaji kuwa na nguvu ili niweze kufanya mazoezi yangu kwa kikamilifu.

Mara nyingi wikendi, mimi huwa nafanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, huwa nahakikisha ya kwamba nimefanya usafi pale nyumbani, na pia huwa inakuwa wakati ambapo huwa najumuika pamoja na familia yangu ili tuweze kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika familia. Alafu wakati mwingine huwa napenda kuandamana na marafiki zangu ili tuweze kuenda sehemu za burudani ili tujiburudishe.

Mimi ni mtu ambaye huwa napendelea kunyoa wala sio kuvaa ndevu. Hii ni kwa sababu huwa naamini ya kwamba hii tabia huwa inaongeza kiwango cha usafi katika mwili wangu. Na pia mimi huwa naona ya kwamba huwa inakua rahisi ninapojitayarisha kuenda kazini. Na huwa hainichukui muda mrefu kutengeneza ndevu au kutengeneza nywele yangu.

Njia ya usafiri ambayo huwa natumia kila siku ni kutembea kwa mguu Hili ni jamba ambalo huwa ni ngumu lakini naamini ya kwamba huwa lila nisaidia ili kufanya mazoezi ya mwili. Na pia wakati mwingine mahali ambapo naishi na mahali ambapo nafanya kazi sio mbali. Na huwa naamini ya kwamba, ninapo tembea kwa mguu inanisaidia kuhifathi baadhi ya fetha ambazo ningetumia kama ningesafiri kwa gari.

Muandishi wa vitabu ambaye nampenda na kumuhenzi anaitwa Ngugi wa Thiongo. Huyu ni muandisha ambaye ameandika vitabu mingi sana katika lugha yake ya kikuyu. Na ni muandisha ambaye alikuwa maarufu sana injini Kenya na hata Afri Afrika mzima. Na ni muandishi ambaye anazungumuzia mambo yalio tendeka zamani, hasa, mambo ya siasa na pia historia ya inji yetu ya Kenya.

Mimi nimewai kusafiri mahali pengi pazuri. Kwa mfano, mwaka uliopita niliuaza kupata nafasi ya kusafiri kule pwani. Na wakati huo niliweza kujionea mambo mazuri sana nilipofika pwani. Kwa mfano, tuliweza kujionea bahari ambayo ni bara indi. Hii ni bahari ambayo ilitupatia fursa ya kuongelea. Na tuweza kujihisi vizuri sana na wakati pia tulikutana na watali kutoka sehemu mbali mbali za dunia.

Mimi huwa napenda kula mahali tofautitofauti nje ya nyumbani. Kwa mfano, ninapo kuwa pale kazini. Mimi huwa nala, chakula, cha mchana, nikiwa na wafanyikazi wenzangu. Halafu wakati mwingine, ninapotembelea sehemu za mjini huwa napenda kutembea katika mikahawa na kula vyakula tofautitofauti.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kupiga picha. Mimi niko na kumbu kumbu za picha tofauti tofauti. Na hizi ni picha ambazo nilipiga sehemu mbali mbali kwa mfano. Na kumbuka ni kipiga picha nikiwa katika shule ya upili. Na pia kuna picha ambazo nilipiga nikiwa katika chuo kikuu na nilipo maliza chuo kikuu. Kwa hivo hizi ni picha ambazo huwa zinanikumbusha yale mambo niliokua nikifanya.

Mimi huwa napenda kutembea kwa miguu. Hii ni kwa sababu, pahali ambapo mimi naishi na mahali nafanya kazi, huwa ni karibu. Alafu wakati mwingine ninapotembea kwa miguu, huwa nahifadhi, baadhi, ya fedha au nauli ambayo ningetumia nikiabiri gari. Alafu jambo lingine ambalo huwa linafanya natembea kwa miguu ni kufanya mazoezi.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema wala si wa usiku. Hii ni kwa sababu ninapo amuka mapema. Mwili wangu hua huko na nguvu na pia hua nahisi mtu mwenye furaha na hua nafanya kazi kwa kipindi cha masaa ma ine bila kuchoka. Alafu wakati mwingine ninapo amuka mapema hua inanipatia fursa ya kufanya mazoezi kabla niende kazini.

Mimi huwa nawafahamu majirani zangu na pia huwa najua tabia zao. Kuna wale majirani ambao uwa na umuhimu fulani katika maisha yangu. Kwa mfano, ninapoishiwa na kitu fulani uwa na tafuta au huwa nawapigia simu ili waweze kunisaidia. Pia kuna wale majirani ambao uwa ni maadui na majerena ambao si rahisi tuweze kushirikiana kwa jambo lolote.

Mimi nimewahi kushiriki mashindano mbalimbali. Kwa mfano, nilipokuwa katika shule ya upili, kidato cha pili, tulikuwa tunashiriki katika mashindano ya mpira wa kandanda. Na nakumbuka kila wakati tulikuwa tunaambatana, walimu na wanafunzi wenzangu. Ili twende katika shule ya jirani na hapo ndiyo tulikuwa tunashiriki na shule zingine na kila wakati tulikuwa tunaibuka kama washindi.

Kipawa ambacho mimi niko nacho ni kuwa mtu mbunifu. Mimi ni mtu ambayo huwa napenda kufanya utafiti na pia huwa napenda kusoma bitabu. Na kila wakati ninapopata muda, mimi ni mtu ambayo hua najaribu kutafuta matatizo fulani. Na pia hua natafuta jinzi nitakavyo tatua hayo matatizo kwa kutumia njia ambayo ni ya haraka na pia kumaliza yale matatizo kwa muda unaofaa.

Baada ya siku ndefu, mimi huwa napumzika kwa kutumia mbinu mbali mbali. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kutazama filamu kwa tarakilishi yangu ama kwa runinga. Na wakati mwingine huwa napenda kusoma vitabu tofauti tofauti. Ili niweze kuinua kiwango changu cha akili na ninavyofikiria jinsi ya kutatua matatizo fulani katika jamii.

Mimi huwa napenda kusikiliza redio. Redio ni chombo ambacho kinapatikana kwa urahisi na ninapo kuwa pale nyumbani ama ninapowatembelea wazazi wangu huwa nasikiliza redio na kila wakati huwa tunakuwa na baba yangu. Na wakati mwingine ninaposikiliza redio huwa najua yale mambo ambayo yanajiri katika jamii.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi huwa nafanya ili niongeze uzalishaji wangu. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu ili niweze kuongeza maarifa na akili jinsi ninavyo au jinsi itakavyonisaidia kutatua tatizo fulani. Alafu jambo lingine mbalo huwa nafanya ni utafiti. Mimi ni mtu ambaye napenda kuingia pale mtandaoni na kufanya utafiti kuhusu jambo fulani ili niweze kutafuta jinsi nitakavyo litatua.

Sera ya kambuni ambayo mimi huwa naona ni ya muhimu ni ushirikiano. Ushirikiano huwa ni jambo muhimu sana katika shirika lolote lile. Kwa mfano, mimi nakumbuka wakati ninaposhirikiana na wafanyikazi wenzangu au na wanaosimamia kazi, huwa tunafanya kazi kwa bidii na pia huwa tunazingatia ubora wa kazi tunayoifanya.

Sanaa ambayo mimi huwa napenda ni kuimba na kusikiza muziki. Hili ni jambo mbalo hua nafanya ninapotoka kazini ama wakati ninapo pata nafasi. Na wakati mwi mwingi ninapo imba au ninapo sikiza muziki, mimi huwa najihisi vizuri na huwa inakuwa ni jambo mbalo linanisaidia kuinua kiwango cha talanta yangu. Na nimeweza kutunga nyimbo kumi na tano na nimeziweka pale kwa mtandao.

Mimi huwa napenda kuwasiliana na watu kupitia mitandao za kijamii kama vile TikTok, Instagram, Facebook na hata Twitter. Hii huwa inakua njia mojawapo ambayo ni rahisi na pia huwa inanisaidia kuwasiliana na wale watu ambao wanapatikana sehemu mbalimbali za dunia kama vile Marikani na bara Europa.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, mimi huwa napenda kusoma bibilia na pia kusoma vitabu ili niweze kujifahamisha yale mambo ambayo yanatendeka humu duniani. Jambo lingine ambalo huwa napenda kufanya ni mazoezi, lakini mimi huwa nafanya mazoezi mara mbili kwa wiki. Na hilo ni jambo ambalo huwa lina linanisaidia kuimarisha afya ya mwili wangu.

Mimi huwa napenda kuchora wala sio kupaka rangi. Nilianza kuchora nikiwa mtoto mdogo nakumbuka nilichora mara ya kwanza nikiwa katika shule ya msingi. Nilijifunza kuchora kutoka kwa mwalimu wangu ambaye alikuwa ananifunza somo la uchoraji na nilikuwa na iyo hamu ya kujua mambo zaidi kuhusu uchoraji.

Ushauri ambao ningependa kumupa mtu anaye anza kazi ni kwamba afanye kazi kwa bidii na akuwe mtu ambaye anashirikiana na wengine kutatua tatizo fulani. Hii ni kwa sababu hili ni jamba mbalo litamsaidia kufanya kazi kwa bidi na kwa ubunifu na pia litamsaidia kutengeneza marafiki na kushirikiana na watu wengine ili kuweza kutatua tatizo fulani pale kazini.

Mimi huwa na sherekea mwaka mpya kwa kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, wakati mwingine huwa na jumuika na marafiki zangu, ili tuweze kutembelea sehemu mbalimbali za burudani. Hili ni jambo ambalo huwa linatusaidia kusherekea mwaka mzima na yale mambo ambayo, tumeweza kujitahidi na kuikamilisha. Na pia wakati mwingine huwa napenda kusherekea mwaka mpya nikiwa na familia yangu.

Chakula ambacho huwa napenda kula jioni ni ugali kwa mboga. Ugali huwa ni chakula ambacho kinatengenezwa kwa mahindi yaliyokauka. Na ni chakula ambacho huwa na madini muhimu sana katika mwili wa binadamu. Pia ni chakula ambacho huwa na nguvu na kila wakati ninapo kula kile chakula mimi hujihisi kama mtu mwenye amepata nguvu.

Mimi huwa sipendi chakula cha haraka kwa sababu mimi huwa nahisi ya kwamba. Hicho ni chakula ambajo hakijatayarishwa kwa njia iliyo sawasawa ama kwa ubora fulani. Na hivo inaweza kuwa na madhara fulani au inaweza niletea magonjwa fulani katika mwili wangu. Mimi huwa napenda chakula ambacho kimetayarishwa kwa utaratibu na kimechukua mda unaofaa ili niweze kukila.

Mimi huwa napenda kuvaa kofia. Mimi huwa navaa kofia kulingana na hali ya hewa. Kwa mfano, wakati kunapo kuwa na jua kali, mimi huwa navaa kofia ili niweze kujikinga na miale mikali ya kofia. Wakati mwingine kunapo kuwa na mvua, mimi huwa navalia pia kofia ili niweze kujikinga kutokana na mvua inayonyesha.

Mimi huwa napenda kulima bustani. Mimi hulima bustani wakati ninapotoka kazini ama wakati ninapo pata nafasi. Na ninapo lima bustani, mimi huwa napenda kupanda. Mimea aina tofauti tofauti kama vile miwa, mboga na matunda. Na wakati mwingine, pia huwa napanda maua ili niweze kurembesha bustani yangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni heshima. Heshima si utumwa na kiongozi akiwa na heshima katika shirika lolote ama pale kazini. Wafanyikazi huwa wanahisi ya kwamba, wanastahili kufanya kazi kwa bidii na pia kufanya kazi iliyo bora ili kusaidia kuinua shirika. Na wkati mwingine kiongozi anapokuwa na heshima, huwa anashirikiana vizuri na wafanyikazi wake.

Hali ya hewa ninayoipenda ni mvua. Mvua huwa na umuhimu wake. Na wakati wa mvua, hiyo ndiyo wakati ambao huwa tunapanda mimea tofauti tofauti kama vile mahindi, mboga, matunda, maharagwe na mimea mbali mbali ambayo huwa inatusaidia wakati wa kiangazi kwa sababu huwa tunatumia baadhi ya hizo mimea kama vyakula.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni maji. Maji huwa na umuhimu sana katika mwili wangu. Hii ni wakati ambapo ninafanya mazoezi kwa sababu kiwango changu cha maji mwilini huwa kimepungua. Na wakati wa kiangazi ambapo huwa na miale mikali ya jua mimi huwa napenda kutumia maji baridi.

Mimi huwa napendelea mwanga wakati wala sio mwanga mkali. Hii ni kwa sababu huwa naaminia kwamba mwanga wakati hua huawezi kuharibu macho. Na wakati mwingine ninapotumia tarakilishi yangu au ninapotazama runinga. Huwa nahakikisha kwamba nimeponyesa kile kidute cha kupunguza mwanga ili niweze kuwa na mwanga wakati.

Mimi sijai kujifunza kupiga gitaa. Gitaa ni chomb ambacho huwa kinanifurahisha sana na kila wakati ninapoona watu wakipiga gitaa huwa kinanivutia sana. Na hiki ni chombo ambacho ningetamani sana niweze kufunzwa ili niweze kujua jinzi ya kupiga gitaa na hili ni jambo ambalo litanifurahisha sana.

Mimi huwa naenda maktabani mara mbili kwa wiki. Hii ni kwa sababu mi ni mtu ambayo huwa napenda kusoma vitabu. Na huwa napenda kusoma vitabu tofauti tofauti ambazo huwa ni ngumu zaidi kuzipata. Kwa hivo mimi huwa naenda moja kwa moja hadi maktaba ili niweze kutafuta vile vitabu na niweze kufisoma.

Mimi nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambaye namfuga kwa sasa ni kuku. Kuku ni mnyama ambaye huwa ana faida kubwa sana katika maisha yangu. Kwa mfano, kuku anapotaga mayai. Mimi huwa nauza hayo mayai na huwa najifaidi kifedha. Na wakati mwingine pia, hua tunachinja hawa kuku na hua tunawatumia kama chakula.

Mimi huwa sipendi chakula chenye mafuta na huwa napenda chakula kisicho na mafuta. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa nadhamini sana afya yangu ya mwili. Na wakati mwingi, mimi huwa nafuatilia ratipa yangu ya mazoezi na huwa nahakikisha kwamba. Kabla au baada ya kufanya mazoezi, huwa natumia chakula kisicho na mafuta kama vile mboga na wakati mwingine pia huwa na tumia matunda.

Mimi huwa nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kupitia njia mbali mbali. Kwa mfano, huwa tunatumia mitandao ya kijamii ili kuwasiliana na wale watu ambao tunafanya nao kazi. Ili ni jambo ambalo huwa linatusaidia kutatua tatizo fulani, linalotokea pale kwa shirika. Na wakati mwingine, uwe inakua rahisi kuwasiliana na wale wafanyikazi wanaotoka sehemu mbali mbali.

Mimi hua napenda kula samaki. Mara mingi, mimi hua napenda kula samaki kwa ugali. Samaki ni chakula ambacho hua na madini muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Na pia hua ni chakula ambacho kiko na ladha na hua kinavutia sana wakati ambao kinatayarishwa. Na hiki ni chakula ambacho hua kina bei nafuu na ni rahisi kupatikana.

Mimi huwa napenda kufanya kazi nyumbani. Hii ni kwa sababu, baadhi ya kazi ambazo huwa nafanya, huwa nazifanyia kwa mutandao. Hili ni jambo mbalo limenisaidia sana kupanga muda wangu vizuri, na pia nimejifunza mengi sana kupitia utafiti ninaoufanya pale kwa tarakilishi yangu. Na huwa nahakikisha ya kwamba nafanya kazi yangu kwa ubunifu zaidi na kuhakikisha ya kwamba imekamilika vizuri bila tatizo lolote.

Mimi huwa najistawisha wakati wa likizo kwa kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu na kufanya utafiti. Ili niweze kujua yale mambo ambayo yanaendelea kote duniani. Na kila wakati ninapo soma vitabu, huwa najifunza mambo mengi hasaa, mambo ya biashara, mambo ya elimu na mambo ya teknolojia. Na hili ni jambo ambalo limenisaidia sana kuinua kiwango changu cha maisha.

Mara nyingi ya asubuhi mimi huwa napenda kula viazi vitamu na chai. Hiki ni chakula ambacho kimenisaidia sana. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mazoezi. Na kila wakati ninapo kula viazi vitamu kwa chai, huwa nahisi ya kwamba mwili wangu umepata nguvu na huwa nafanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka.

Mimi hua napenda mvua. Mvua ni hali ya hewa ambayo huwa ni muhimu sana. Kwa mfano, wakati ya mvua huwa tunapanda vyakula aina tofauti tofauti kama vile mahindi, maharagwe, miwa, matunda na hali kadhalika. Hii ni hali ya hewa ambayo huwa ni muhimu sana kwa sababu huwa inatusaidia kujitayarisha jinsi tutakavyokabiliana na kiangazi.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba. Huu ni mwezi ambao huwa na likizo katha wa katha. Na huu ni mwezi ambao huwa tunasherekea mambo muhimu sana katika jamii. Huu ni mwezi ambao huwa tunasherekea siku za kuzaliwa za marafiki zangu. Na wakati mwingine pia huwa tunasherekea krismasi. Kwa hivo ni mwezi ambao huwa na pilika pilika mingi hapa na pale.

Kile kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni teknolojia ya kisasa. Hii ni kwa sababu ni jambo ambalo litaniwezesha, kuimarika, kiakili na jinsi ya kufikiria. Na pia ninapojifunza mambo ya teknolojia. Itaraisisha jinsi ninavyofanya kazi yangu na pia nitafanya kazi kwa ubora zaidi bila kutumia nguvu.

Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo mimi huwa nafanya kabla ya kulala. Kwa mfano, hua napenda kusoma vitabu, aina tofauti tofauti. Wakati mwingine, mimi huwa nafanya mazoezi. Ili niweze kuhimarisha kiwango cha afya ya mwili wangu. Na wakati mwingine, pia huwa napenda kusoma biblia. Ili niweze kuwa karibu na mwenyezi mungu.

Mimi huwa napenda kutembea semu mbali mbali katika inji yangu. Kwa mfano, ninapo pata nafasi, mimi wanapenda kutembea mbuga za wanyama, ama wana penda kutembea baharini. Na ninapo tembea katika hizi mbuga za wanyama, wana pata fursa ya kuona, wanyama, tofauti, tofauti kama vile simba, nyati, chui, na hata ndovu.

Mimi huwa nalea nywele zangu marambili kwa wiki. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kunyoa nywele. Na wakati mwingine huwa nafanya hivo ili niweze kuiinua kiwango cha usafi wa mwili wangu. Na wakati mwingine huwa nafanya hivyo ili niweze kujitayarisha kwa haraka. Ninapoenda kazini.

Mimi huwa nalala kwa masaa manane kwa kawaida. Hii ni kwa sababu huwa naamini ya kwamba kuna utafiti wa kisayanzi ambao umefanyika ambao unahimiza mtu aweze kulala kwa masaa manane ili aweze kupumzika a vilivyo kabla ya kuanza kufanya kazi. Na hili ni jambo ambalo limenisaidia sana kwa sababu ninapoamka huwa najihisi mtu mwenye nguvu kabla nianze kufanya kazi.

Mimi huwa natumia simu yangu kwa zaidi wakati ninapofanya utafiti ama wakati ninapo soma vitabu. Mimi ni mtu ambaye huwa nasoma vitabu aina tofauti tofauti na huwa nafanya hivyo wakati ambapo ninatoka kazini ama wakati ambapo nikona wakati. Na wakati mwingine ninapo soma hizi vitabu huwa zinanisaidia kupanua kiwango changu cha mawazo na pia kutatua tatizo fulani katika jamii.

Muziki ambao huwa nausikiza mara nyingi ni muziki wa rege na rumba. Huu ni muziki ambao nimeuzikiza kwa mda mrefu sana. Na ni muziki ambao ninapouzikiliza huwa inanikumbusha historia ya mambo ambao yaliweza kutendeka siku zilizopita. Na pia huwa unanisaidia niweze kupumzika na niweze kutuliza akili yangu baada ya kufanya kazi.

Mimi huwa nafanya mazoezi wakati wa asubui na jioni. Wakati wa jioni ninapo toka kazini, huwa nahakikisha kwamba nafanya mazoezi ya mwili. Na huo wakati, huwa napenda kukimbia au kutembea. Lakini wakati wa asubui, mimi huwa nafanya mazoezi ambayo huwa inanisaidia kuinua kiwango cha misuli yangu ya mwili.

Mimi huwa napenda kuandika kwa kutumia kombyuta wala si kwa kutumia mkono. Hii ni kwa sababu ninapotumia kombyuta huwa napata nafasi mwafaka ya kurekebisha yale makosa ambayo huwa nimefanya. Na wakati mwingine huwa naona ni jambo rahisi ninapotumia kombyuta kuandika na ua pia naandika kwa haraka kulingana na wakati ambao nimepewa.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni kuwa mtu mbunifu na kusoma mambo ya digitali au teknolojia ya kisasa. Hili ni jambo mbalo wanafikiria linaweza nisaidia kufanya kazi yangu kwa ubora zaidi na pia kuakikisha kwa mba nakamilisha kazi yangu kwa muda mfupi. Na hili ni jambo ambalo litanisaidia kupiga hatua katika maisha yangu.

Mimi huwa napenda kupika. Wakati ninapotoka kazini ama wakati ninapopata nafasi, mimi huwa napenda kupika vyakula tofauti tofauti. Kama vile chapati, pilau, ughali, kuku na hili ni jambo ambalo huwa nafurahia kwa sababu huwa najifunza jinsi ya kupika vyakula aina mbalimbali.

Mimi huwa napenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia njia mbali mbali kwa mfano. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya utafiti katika mtandao. Na wakati mwingine huwa napenda kusoma vitabu aina tofauti tofauti. Ili niweze kujifahamisha na yale mambo ambayo yanaendelea humu nchini na kote duniani. Na mambo ambayo yanaweza saidia kuinua kiwango cha maisha cha jamii.

Kuna changamoto mingi sana ambazo mimi huwa nakutana nazo pale kazini. Kwa mfano, malipo duni au kulipwa kiwango, kidogo, cha mshahara. Hili ni jambo ambalo huwa linaathiri baadhi ya wafanyikazi au wale wanaofanya kazi katika shirika langu. Na hili ni jambo ambalo lizipotiliwa maanani huwa linafanya wafanyikazi kuwa na ile hali ya kufanya kazi isio bora zaidi.

Mimi ninapo safiri huwa napenda kutumia GPS wala sio ramani. Hii ni kwa sababu, GPS ni programu ambayo inaweza wekwa kwa simu tofauti tofauti. Na pia huwa inakuwa rahisi kutumia GPS kuliko ramani. Na wakati mwingine ninapo safiri, nikitumia GPS huwa inanipatia sehemu sahihi ya kusafiri.

Mimi hua natumia kompyuta kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi hutumia kompyuta yangu kufanya utafiti pale mtandaoni. Alafu, pia hua natumia kombiuta kusoma vitabu tofauti tofauti. Kama vile vitabu vya sayansi au teknolojia ya kisasa. Wakati mwingine huwa natumia kompyuta yangu kutazama filamu.

Mazingira ya kazi ambayo huwa napendelea, ni mazingira yaliyo tulia na mazingira ambayo hayana shinikizo lolote kutoka kwa wale ambao wanatusimamia kufanya kazi fulani. Hii ni kwa sababu pale ambapo mazingira huwa na shinikizo, mtu huwa hafanyi kazi kwa usahihi na pia huwa anafanya kazi kwa kukimbia bila kuhakikisha kwamba kazi inafanywa kwa usahihi unaostahili.

Mimi huwa napenda kinywaji kinachoitwa kahawa. Kahawa ni kinywaji ambacho hua natumia mara mbili kwa siku. Iyo ni asubuhi na jioni. Na kila wakati huwa napenda kutumia au kuandaa kikombe kimoja cha kahawa. Na ninapokunywa kahawa huwa nahisi mwili wangu ukiwa na nguvu na pia huwa si rahisi kupata usingizi. Na hii ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kufanya kazi yangu kwa muda mrefu bila kuchoka.

Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza ni wakati ambapo natoka kazini na wakati ambapo nimeenda kufanya mazoezi jioni. Na huwa nahakikisha kwamba nimeoga kabla ya kulala. Alafu, mara ya pili ni wakati wa asubui ninapojitayarisha kuelekea kazini. Na huo ni wakati ambao pia huwa nafanya mazoezi kwa hivo inabidi nioge kabla ya kutoka kwa nyumba.

Mimi huwa sipendi kucheza ngoma, lakini wakati mwingi huwa napenda kutazama wale wanao sakata au wanao cheza ngoma. Hili ni jambo ambalo huwa nafanya wakati nimetoka kazini ama wakati ambapo napumzika. Na wakati ninapo tazama watu wakicheza ngoma huwa nafurahia sana. Na pia huwa ni njia moja wapo ambayo inanisaidia akili yangu kuweza kupumzika. Hasa wakati ambapo nimefanya kazi ngumu.

Mimi huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na hiyo huwa ni siku ya jumapili wakati wa asubuhi. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuenda ibada ya kwanza na huo ni wakati ambao huwa ni mwafaka kusikiliza neno na mungu na pia kumuomba mungu aweze kunisaidia katika maisha yangu na kuhakikisha kwamba mambo yangu yanaenda vizuri.

Mimi huwa nashughulikia wateja wangu vizuri. Huwa nahakikisha ya kwamba ni napo tembelewa na wateja. Huwa nawaongelesha vizuri na pia huwa nataka kujua tatizo ambalo wako nalo. Na kila wakati ninapo ongea na hao wateja huwa wanajihisi vizuri sana. Na huwa wanatamani kila wakati wakuje ni wahudumie katika duka langu. Na hili ni jambo ambalo limeniwezesha kuinua kiwango cha biashara zangu.

Mimi ni mtu mbunifu. Hii ni kwasababu, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya utafiti kwa mtandao. Na wakati mwingine pia huwa napenda kusoma vitabu aina tofauti tofauti. Kama vile vitabu vya teknolojia ya kisasa, sayansi, na pia elimu. Na hilo ni jambo ambalo limenisaidia kuinua fikra zangu ili kuweza kutatua matatizo yanayoikumba jamii kwa kutumia ubunifu ninaoupata kwa kufanya utafiti na kusoma vitabu.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuangalia nyota na huwa nafanya hivyo hasa wakati wa usiku wa manane ama ikielekea asubuhi. Nyota huwa inashiria malengo mazuri sana kwa maisha ya mtu. Na wakati ninapo angalia nyota huwa najihisi kuwa mtu mwenye furaha na huwa nina matarajio ya kwamba mambo yangu yataenda vizuri.

Malengo ambayo huwa nayo kwa kazi yangu ni kuhakikisha kwamba nafanya kazi kwa bidii na kwa ubora zaidi. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa natamani sana kuinua kiwango changu cha kazi na pia kuhakikisha kwamba nafanya kazi inayoridhisha na si kufanya kazi tu juu hua nataka kuikamilisha. Na pia huwa nahakikisha kwamba ninapofanya kazi iliyo bora, huwa najenga uhusiano mwema kati ya wasimamizi wa kazi na pia wafanyikazi wenzangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni ule wakati ambao huwa tunashirikiana kama team na kujifunza mambo ya teknolojia ya kisasa. Hili ni jambo ambalo tulianza mwaka uliopita na ninapoangalia jinsi tunavyofanya kazi yetu huwa naona ya kwamba tumeimarisha viwango vya kufanya kazi na tunahakikisha kwamba tunafanya kazi iliobora kwa mda mfupi zaidi.

Chakula ambacho huwa na penda zaidi ni ugali kwa kuku. Hiki ni chakula ambacho huwa na kienzi kwa sababu na kumbuka nilipo kuwa mtoto tulikuwa tumezoea kupikiwa hiki chakula. Na wakati mwingine ni napokula hiki chakula huwa na hisi kuwa na nguvu zaidi mwilini. Na pia ni chakula ambacho huwa na madini muhimu sana kwa kujenga afya ya binadamu.

Programu ambayo huwa natumia kila siku ya simu ni programu ya mitandao ya kijamii. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kutumia TikTok, Facebook, Twitter na hata Instagram. Hii ni programu ambayo huwa inanisaidia kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu na pia jamii yangu. Na huwa nawasiliana hata na wale watu wanaoishi sehemu za mbali. Kama vile Marekani, bara Uropa na kule kote ambapo si raisi kupatikana.

Kuna mambo mengi ambayo hua inanifanya nifurahi. Baadhi ya hii mambo hua ni ya kikazi au ya kifamilia. Kwa mfano, ninapo kamilisha kazi yangu kwa wakati unao faa na nihakikisha kwamba nimefanya kazi ilio bora, hua na furahia sana. Alafu jambo lingine ni wakati ambapo hua nakutana na jamii yangu. Hua tunacheka na hua tunafurahia na hua tunazungumuzia mambo yanayo kumba jamii yetu.

Mimi uwa natumia muda wa mwisho wa shuguli yangu kuakikisha kwamba nimefanya kazi ilio bora zaidi. Kwa mfano, uwa naangalia muda ulio baki na kwa kikisha kwamba nimepunguza makosa mingi kwa ile kazi ambayo nimefanya. Na pia, uwa na kikisha kwamba nimefanya zile kazi za dharura na kufanya kazi zingine za ziyada. Ili niweze kuakikisha kwamba nimemaliza siku yangu bila kubaki na deni lolote la kazi.

Mimi ni mtu ambayo huwa napendelea kusoma wala sio kuandika. Hii ni kwa sababu naamini ya kwamba wakati ninaposoma huwa nafanya utafiti unaotosha ili niweze kujua jinzi ya kutatua tatizo fulani. Mimi ni mtu ambayo huwa nasoma vitabu tofauti tofauti kama vile katika sekta ya kielimu, teknolojia ya kisasa na hata kihistoria. Na hili ni jambo ambalo limeweza kujenga jinzi ninafyofikiria na jinzi ninavyotatua tatizo katika jamii.

Wakati umeme unapokatika, mimi huwa nafanya mambo kadha wakadha. Na pia huwa inalingana kama ni usiku ama ni mchana. Wakati wa mchana, umeme unapokatika mimi huwa na soma kitabu. Na huwa nasoma vitabu tofauti tofauti kama vile vitabu za kihistoria, teknolojia ya kisasa ama sayanzi. Na umeme unapopotea usiku mimi huwa napenda kulala.

Kazi ya nyumba ambayo mimi huwa naichukia ni kazi ya kuosha na kupanguza nyumba. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa nachukia sana kuosha nguo, kuosha vyombo na hata kupanguza nyumba wakati kuna uchafu. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa nachoka kuinama na pia huwa nahisi ya kwamba hiyo ni kazi ngumu sana na inahitaji muda zaidi ili iweze kukamilika.

Mimi huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huanafanya utafiti na huwa natengeneza mambo yangu pale mtandaoni. Na huwa nahisi ya kwamba ninapo hifadhi baadhi ya dokumenti zangu muhimu. Huwa nahakikisha ya kwamba naziweka mahali ambapo ni pa faragha. Na mahali ambapo si rahisi iweze kufikiwa na watu wengine ambao wanania mbaya. Kwa hivyo huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole ili niweze kuzuia hao watu kufikia vitu zangu za faraga.

Mimi huwa napendelea chakula chenye ladha tamu. Kwa mfano, mimi huwa napendelea chakula ambacho kinaitwa pilau au biriani. Hiki ni chakula ambacho kimepigwa na huwa kina ladha ya kuvutia. Na kila wakati ninapopata nafazi au ninapotoka kazini, mimi huwa napenda kuandaa hiki chakula na huwa nafraia sana. Ninapopata familia yangu imeandaa hiki chakula na huwa tunasherekea pamoja.

Mimi huwa nashughulikia muda wangu kazini vizuri. Huwa nahakikisha ya kwamba nagawa muda wangu kulingana na ile kazi nitakayo kuwa nafanya. Kwa mfano, kazi ya dharura huwa nahakikisha nimeiweka kwa ratiba ili ni imalize kwa muda unao stahili. Alafu, kazi ya ziada huwa nahakikisha ya kwamba naitengea muda zaidi. Na huwa nahakikisha kwamba wakati wa jioni unapofika ama wakati unaofika wa kuenda nyumbani nahakikisha kwamba hizo kazi zote zimekamilika vizuri.

Jukumu ambalo huwa napenda zaidi kazini ni ile jukumu la kuwa kiongozi. Mimi ni mtu ambaye niko na ubunifu na ni mtu ambaye napenda kazi yangu na huwa nahakikisha kwamba nafanya kazi iliobora na kuikamilisha kwa muda unaostahili au unaofaa. Na huwa napenda kushirikiana na wafanyikazi wenzangu. Kwa hivyo nahisi ya kwamba niko na tabia ambayo inaweza nisaidia kuwaongoza hawa wafanyikazi wengine ili tuweze kukamilisha kazi kwa muda unaostahili.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi huwa napenda kushirikisha timu tofauti au mtu mwingine ili aweze kutusaidia kusuluhisha huo mgogoro. Lakini hii pia huwa inategemea na mtu ambaye tuko na mgogoro baina yetu. Lakini huwa naamin ya kwamba tunaposhirikisha mtu mwingine huwa anatusaidia kutatua tatizo fulani ili tuweze kukamilisha mgogoro uliopo kati yetu.

Mchezaji ambaye nampenda ni mchezaji wa mchezo wa kandanda ambaye anaitwa Cristiano Ronaldo. Huyu ni mchezaji ambaye amezaliwa kule ureno. Ni mchezaji ambaye ako na bidii na pia huwa na ubora wake wa kibinafsi. Ni mchezaji ambaye amesaidia timu zake kushinda mataji makubwa makubwa. Na mimi huwa napenda kumfuatilia kwasababu ya ujuzi alionao wakati anaposakata ama anapocheza mchezo wa kandanda.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa raga. Huu ni mchezo ambao hua nafurahia sana ninapoutazama. Na kila wakati huwa naona wale watu ambao wanacheza hua mchezo wakijituma. Ni mchezo ambao huwa unafurahisha macho na pia hua unanipatia nafasi mwafaka ya kupumzika. Na hua nahisi vizuri sana ninapoutazama huu mchezo wa raga.

Mimi huwa nahimiza ushirikiano katika team kwa kufanya mambo tofauti tofauti kwa mfano. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kukuwe na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wasimamizi, washirika na pia wafanyikazi. Ili kukuwe na ushirikiano muhimu wakati tunapotatua tatizo fulani katika team yetu. Na wakati mwingine pia huwa na hisia kwamba kunapokuwa na ushirikiano mwema kazi huwa inafanyika vizuri.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya teknolojia ya kisasa. Hii ni kwa sababu nahisi ya kwamba. Hii ni mafunza ambayo itatusaidia kuboresha viwango vya kazi tunayo ifanya. Kwa sababu mtu anaposoma teknolojia ya kisasa, huwa inamsaidia aweze kukamilisha kazi yake kwa muda mfupi. Na pia kuhakikisha kwamba amefanya kazi iliyo bora na kujenga uhusiano mwema kati yake na wasimamizi wa kazi.

Mimi huwa nahifadhi peza zangu kwa kuweka kwenye benki, lakini wakati mwingine huwa nahifadhi peza zangu kwa mashirika mbalimbali ya kifedha. Na wakati mwingine pia huwa naweka peza zangu kwa biashara na huwa naamini ya kwamba nikiweka hizo peza kwa biashara huwa inaniletea faida baada ya muda fulani.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni kama ifuatavyo. Mara ya kwanza ama kitu cha kwanza ambacho huwa nafanya ni mazoezi. Halafu baada ya hapo, mimi huwa napenda kutayarisha kikombe kimoja cha kahawa. Halafu huwa napenda kuamka masaa ya sa kumi na mbili asubui. Na baada ya kufanya mazoezi, huwa naelekea bafuni ili niweze kuoga na kujitayarisha kuenda kazini.

Jambo ambalo napenda kuhusu mtaa wangu ni usalama na pia kuwa na mazingira safi. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kukaa mahali palio tulia na mahali penye ni salama na mahali palio na mazingira mazuri. Hii ni kwa sababu napenda sana maisha yangu na huwa sipendi kupatikana katika shida yoyote ile.

Ndoto yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba nimekuwa na ubunifu zaidi hasa katika sekta ya teknolojia ya kisasa. Hii ni kwa sababu naamini ya kwamba sisi kama binadamu tunastahili kujua mambo yanayojiri hivi sasa hasa kuhusu teknolojia. Hili ni jambo ambalo huwa nalifanyia utafiti kila siku na naamini ya kwamba huwa linanisaidia sana kuboresha kiwango cha kazi ninayofanya na pia huwa inafungua milango mingi hasa pale ambapo inastahili kutafuta fedha.

Sherehe yangu ya kupendeza ni wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Hii ni sherehe ambayo huwa naienzi na kuithamini sana. Hii ni kwasababu hii ni sherehe ambayo huwa inanikumbusha. Miaka niliyoishi hapa duniani na pia yale mambo muhimu ambayo nimeweza kuyatimiza katika maisha yangu.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi hua nafanya hili niweze kusaidia jamii yangu. Kwa mfano, hua nawasaidia na elimu ambayo inaeza wajenga waweze kujiinua kiuchumi. Na wakati mwingine pia hua tunatembelea wale ambayo hawezi jiweza katika jamii kama vile wajane na watoto mayatima. Na hili ni jambo ambalo hua linawafanya wahisi kama watu wa maana katika jamii.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda mziki wa jadi. Kwa mfano, mimi huwa napenda zile nyimbo za rhumba au reggae silizoimbwa wakati wa jadi. Hili ni jamba ambalo huwa linanisaidia kukumbuka historia ya hawa wanamziki na mamba ambaye walikuwa wanayongelea apu hawali. Na huwa nasoma mambo mingi sana kuhusu hawa watu na mila na desturi na wakati ambao walikuwa wanaishi na mamba ambao walikuwa wanapenda kufanya.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi huwa nafanya wakati wa furaha kwa mfano huwa napenda kujumuika na marafiki yangu ili tuweze kuenda katika burudani au sherehe. Alafu wakati mwingine mimi huwa napenda kutazama filamu kwa tarakilishi yangu au kwa runinga. Na hili ni jambo ambalo huwa lina nisaidia sana kwa sababu huwa lina nifanya nikuwe mtu ambaye ni mchangamufu.

Mimi huwa naweka neno siri salama kwa kutumia programu malumu ambayo inapatikana katika tarakilishi ama kwa simu ya rununu. Kwa mfano huwa natumia programu ambayo inaitwa Google Sheet. Hapo ndio huwa nahifadhi mambo muhimu sana ambayo naweza tumia baadaye. Na pia huwa inanisaidia ili nisisahau baadhi ya neno siri ambayo nimeweka pale.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona ni wakati ambapo nilisafiri moja kwa moja hadi, umbwa wa, puani. Na niliweza kuona bahari ya indi na niliweza kufurahishwa na hayo mandhari kwa sababu yalikua ni mandhari ambayo yametulia na pia tulipata nafasi ya kuogelea katika maji ya chumvi, mle baharini.

Mimi sijawai kusafiri kwa ndege ili ni jambo ambalo uwa linanipatia bashasha na pia uwa ni kama ni ndoto kwangu kwa sababu Mimi ni mtu ambaye napenda kusafiri lakini sijai pata fursa ya kusafiri moja kwa moja hadi kwa uwanja wa ndege ili niweze kuabiri ndege. Na uwa natenga fedha ili siku moja niweze kusafiri nikitumia ndege kutoka Nairobi hadi Mombasa au Kisumu.

Mimi ni mtu ambaye huwa na uhusiano wa karibu na uhusiano mwema na wazee wangu. Hii ni kwasababu naamini ya kwamba hawa ni watu ambao wameniangalia nikiwa mtoto na pia wamenipatia ushauri jinsi ninavyoishi kama mtu mzima. Na hili ni jambo ambalo huwa linanifanya nawaenzi hawa watu katika maisha yangu na naamini ya kwamba hawa ni watu ambao wamenisaidia sana hadi mahali nimefika maishani.

Mimi ni napotaka kustarehe kuna baadhi ya mambo ambayo huwa nafanya. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu. Mimi ni mtu wa kusoma vitabu tofauti tofauti kama vile vitabu ya teknolojia ya kisasa, vitabu vya elimu, kisayansi na kadhalika. Na wakati mwingine huwa pia napenda kutazama video au filamu katika runinga ama pia kwa tarakilishi. Hili ni jambo mbalo huwa linanisaidia kupumzisha akili yangu.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo nadhamini kazini ni kujiendeleza na kuakikisha kwamba nimepata ubunifu na pia masomo ya hali ya juu ili niweze kuboresha viwango vya kazi ambayo hua nafanya. Alafu kitu cha pili ni kuakikisha kwamba nimepata fedha au nimepandishwa cheo ili niweze kupata mshahara wa juu na niweze kujiendeleza kimaisha.

Kuna baadhi ya njia ambazo mimi huwa natumia ili niweze kushugulikia makosa fulani pale kazini. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kushauriana na wafanyikazi wenzangu kuhusu tatizo fulani. Ama wakati mwingine hua napenda kujumuisha au kushirikisha viongozi wa shirika ili tuweze kutatua tatizo fulani. Na hili ni jambo ambalo limetuezesha kuwa watu wanaofanya kazi kama timu moja.

Mimi ni mtu ambayo sijai fanya mazoezi ya yoga, lakini haya ni mazoezi ambayo huwa ina manufaa muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na hili ni jambo ambalo huwa nalifanyia utafiti na mimi huwa napenda kufuatilia baadhi ya filamu au video pale mtandaoni. Ili niweze kujifunza mambo mawili ama matatu kuhusu haya mazoezi ya yoga.

Lengo la muda mrefu pale kazini ni kuwakikisha kwamba nazidi kufanya utafiti au kusomea kazi ninayo fanya. Ili ni jambo ambalo litanisaidia sana hasa wakati ambapo naitaji ujuzi fulani au ubunifu fulani. Ili niweze kufanya kazi yangu kwa ubora na umakinifu. Na pia niakikishe kwamba nafanya kazi kwa muda mfupi zaidi. Ili niweze kurudishia mafanikio shirika ninalo lifanyia kazi.

Mfumo wa simu ambao naupendelea ni mfumo wa Android. Huu ni mfumo ambao unapatikana katika simu nyingi sana. Kwa mfano, ni mfumo ambao unapatikana katika simu kama vile, Samsung, Infinix na Tecno. Huu ni mfumo ambao ni rahisi kutumia na pia huwa ni wabei nafuu.

Ujuzi ambao ningependa kuupata ni ujuzi wa teknolojia ya kisasa. Hii ni ujuzi ambao una umuhimu wake kwa mfano, hua unaboresha jinzi tunavyofanya kazi, na pia hua unasaidia mtu kuwa mbunifu zaidi. Na huu ni ujuzi ambao hua najaribu kujifunza kwa mtandao, na hua na ninafika ya kwamba mtu anapo jifunza huu ujuzi, hua anaimarika zaidi na kwa mtu mbunifu zaidi.

Mimi huwa natumia programu mbali mbali kila siku. Lakini kuna baadhi ya programu ambazo huwa nazitumia kwa wingi zaidi. Kwa mfano programu za mitandao ya kijami. Na baadhi ya hizo mitandao ni kama vile TikTok, Facebook, Instagram na Twitter. Hizi ni programu ambazo huwa zinaraihizisha mawasiliano. Na mtu anaweza wasiliana na watu wanaopatikana sehemu za mbali kwa urahisi.

Mimi, huwa natumia simu yangu kwa kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, huwa napenda kutumia simu yangu katika programu za mitandao ya kijamii. Kwa sababu naamini ya kwamba, huwa ni raisi sana, ninapowasiliana na wale watu ambao huwa wanaishi umbali. Na simu yangu ya kwanza nilionunua ilikuwa inaitwa tecno. Na hii ni simu ambayo imenisaidia sana kwa kuraisisha mawasiliano kati yangu na jamii.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni wakati ambapo nafanya kazi kwa bidii na pia kwa ubora na umakinifu. Na ninapo maliza kufanya hiyo kazi huwa nahisi vizuri sana kwa sababu huwa najua kwamba kuna lengo fulani ambalo nimelitimiza. Na wakati mwingine pia huwa nafurahishwa na shughuli ya kutazama michezo kama vile michezo ya kandanda.

Baadhi ya majira ambayo mimi huwa nayapenda ni majira ya masika. Masika huwa ni muvua kubwa ambayo huwa inanyesha kwa muda mrefu. Hii ni mvua ambayo huwa inatusaidia wakati tunapo panda vyakula haina tofauti tofauti na huwa ni muhimu sana kwa sababu huwa ni kama ifadhi hasa wakati ambapo kutakuwa na kiangazi ama wakati wa njaa.

Mimi huwa sipendi hadithi za ajabu. Hii ni kwa sababu hili ni jambo ambalo sijazoea, na ningependa sana labda niifanyie utafiti ili niweze kujua aina za hadithi za ajabu na hizi hadithi, huwa zinaelezwa kwa mazingira yapi, na ni umuhimu gani ambao huwa unaletwa na hizi hadithi za ajabu.

Timu bora ya mpira wa kirajibi wa kimarikani ni timu ambayo inaitua San Diego Legions. Hii ni timu ambayo inapatikana kule Boston. Hii ni timu ambayo inaumarufu wake wakibinafsi. Ni timu ambayo meshinda mataji mengi ya rajibi. Na pia ni timu ambayo inajifunia kuwa na mashabiki wengi kule marekani na kote duniani.

Mimi huwa na sherehekea mafanikio ya timu kwa njia mbalimbali. Kwa mfano huwa tunasherehekea mafanikio kwa kushangilia na kupongeza. Hili ni jambo ambalo huwa linatia mioyo wale ambao wameweza kufanikisha ushindi fulani. Na pia huwa tunasherehekea mafanikio kwa kuwazawadi wale ambao waliweza kuleta huo ushindi.

Mimi huwa napenda kutazama mchezo ya mpira wa kandanda. Hii ni mchezo ambayo huwa inachezwa kule wingereza. Ni mchezo ambayo huwa na umaarufu wake na pia huwa na mashabiki wengi sana kote duniani. Ni mchezo ambayo huwa na bashasha na pia huwa unasaidia mtu kupumzika akili wakati anapo utazama.

Kuna baadhi ya stadi ambayo huwa ni muhimu kwa kazi yangu kwa mfano, mawasiliano ya moja kwa moja, baina ya wale wanaosimamia kazi na wafanyi kazi. Alafu pia stadi ya ushirikiano. Hizi ni stadi ambazo huwa sinasaidia timu kuwa kama kitu kimoja na kuhakikisha ya kwamba kazi inafanyika kwa umakinifu na ubora.